Hekima kubwa nilojifunza maishani ni kwamba subila na bidii havina mbadala. Maishani hakuna njia ya mkato ya mafanikio. Kila jambo linahitaji muda, juhudi na kujifunza kutokana na makosa. Nimejifunza pia kwamba kushindwa sio mwisho wa safari. Bali ni somo. Kila changamoto inajijenga na kunifanya niwe mtu bora zaidi. Vile vile nimegundua umuhimu wa kueshimu watu wote bila kujali hali zao. Kwa sababu hujui ni nani atakaye kusaidia kesho. Maisha pia yamenifundisha kuwa maamuzi madogo yanaweza kubadilisha maisha kwa viwango vikubwa. Hivo ni muhimu kufikilia kabla ya kutenda. Kwa ujumla, hekima niliojifunza ni kuishi kwa uwadilifu, kufanya kazi kwa juhudi na kutokata tamaa hata mambo yanapokua magumu.

Ndiyo, ninajitahidi kugawanya taka zangu. Kwa kawaida natenganisha taka zinazooza kama vile mabaki ya chakula, na taka zisizooza kama plastiki, makopo na karatasi. Nafanya hivi kwa sababu ninaelewa kuwa kugawanya taka husaidia kulinda mazingira na kurahisisha ulegelezaji wa taka. Pia inanisaidia kuweka mazingira yangu safi na kupunguza uchafu unaoweza kusababisha magonjwa, ingawa si kila wakati ni rahisi ninaamini kuwa ni jukumu langu kama mwananchi kuchangia katika utunzaji wa mazingira kwa vitendo vidogo kama hivi.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, huweka mawasiliano kuwa kipaumbele cha kwanza. Ninahakikisha ninawasiliana mara kwa mara kupitia simu, ujumbe au mikutano ya mitandaoni ili kila mtu alewe majukumu yake. Pia najipangia ratiba ya kazi na kuheshimu muda wa wenzangu kwasababu kila mtu anamazingira tofauti ya kazi. Nikikosa kuelewa jambo fulani, huuliza mapema ili kuepuka mkanganyiko. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuwa mwajibikaji kwa kazi zangu na kutoa marejesho kwa wakati. Kwakufanya hivyo, inanisaidia kujenga uwaminifu na kufanya timu ifanye kazi kwa ufanisi hata kama hatuko pamoja, sehemu moja.

Ninapo jiandaa kwa mkutano, kwanza nahakikisha ninayaelewa mathumuni ya mkutano huo. Kusoma ajenda mapema na kujiandaa kwa mada zitakazo jadiliwa. Pia hukusanya taarifa au nyalaka muhimu ili niwe tayari kuchangia mawazo yangu. Zaidi ya hayo, najipanga kwa muda wangu vizuri ilinisiingie kwenye mkutano nikiwa na haraka au mawazo mengi. Najiandaa pia kisaikolojia kwa kusikiliza wengine, kuuliza maswali pale panapo hitajika na kushiriki kwa heshima. Kwa kufanya maandalizi haya, mkutano hua natija zaidi.

Muziki ninaoupenda zaidi ni bongo flavor kwa sababu unaeleza maisha ya kila siku na hisia za watu wengi wa kawaida. Napenda pia kusikiza muziki wa rege kwa sababu unanipa ujumbe wa amani na kunituliza mawazo. Msanii ninayempenda sasa ni diamond platinumz kwa sababu anajua kuwasilisha ujumbe kwa njia ya burudani na bado kuwakilisha utamaduni wetu. Wakati mwingine pia husikiza nyimbo za wasanii wa zamani kwa sababu zina ladha ya kipekee. Kwa sababu za kawaida husikiliza muziki nikiwa nyumbani, nikipumzika, nikiwa safarini, au nikiwa nafanya kazi nyepesi. Muziki hunisaidia kupunguza mawazo na hunifanya nijisikie vizuri. Ninapousikiliza wimbo ninaupenda, huisi furaha, utulivu, na wakati mwingine hunipa motisha. Kwa ujumla muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Kitendo kimoja cha wema nilichowai kufanya ni kumsaidia mtu aliyekuwa kwenye shida bila kumfahamu. Siku moja nilimkuta mzee barabarani akiwa amechoka na hana nauli ya kurudi nyumbani. Nikaamua kumsaidia kwa kumpa nauli na kumsindikiza adi yalipokuwa yanaenda. Nilifanya hivyo kwa moyo wa zati bila kutalajia malipo yoyote kwa sababu naamini kusaidia wengine ni wajibu wa kibinadamu. Baada ya kumsaidia najisikia fulaha na amani moyoni. Kitendo hicho kilinifundisha kuwa hata msaada mdogo unaweza kubadilisha siku ya mtu na kumtea tabasamu.

Ninaimiza ushirikiano katika timu kwa kuwa wazi na kutoa mfano mzuri. Kwanza nina shirikiana na wenzangu kwa heshima nakusikiriza maoni yao. Hii ufanya kila mtu ajisikie thamani na kuwa tayali kushirikiana. Pia, utuwa msaada pale anapohitajika na kushirikiana katika hatua, matatizo badala ya kulalamika. Kwa njia hiyo, timu inajenga uaminifu, kila mtu anashirikiana kwa moyo mmoja na kazi. Inakamilika kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo, inaimiza mawasiliano ya wazi na kupanga mikutano midogo ya kupanga kazi. Ila mtu ajue, majukumu yake na kushirikiana bila kuchanganyikiwa.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo ya pamoja yanayoimalisha upendo na mshikamano. Mara nyingi hukaa na kuzungumza kwa kushirikiana chakula au kuangalia vipindi vya pamoja. Pia hupenda kutumia muda huo kusikiliza mawazo yao, kushirikiana matatizo na kucheka pamoja. Wakati mwngine kutoka matembezini au kuhuzulia shuguli za kifamilia. Kwa ujuma natumia muda wa familia kunipa furaha, amani ya moyo na kunisaidia kujiskia kuwa nina msaada na upendo wa kweli.

Napenda kula ugali kwa sababu ni chakula cha asili kinachonipa nguvu na ni rahisi kuandaa. Nyingi huwa nachanganya na mboga au samaki na kunifanya nijisikie vizuri na kushiba kwa muda mrefu. Wakati mwingine pia nakula wali, hasa nikiwa na chakula chenye mchuuzi lakini kwa kawaida ugali ndicho nachopendelea zaidi kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wetu na ni chakula cha kila siku.

Kinacho nifanya ni cheke ni kuona vitu vina vya kuchekesha au kucheka pamoja na familia. Mara nyingi ni vitendo vya kawaida vya kila siku kama mtu wakisema kitu cha kuchekesha au tukicheka tukipiga kazi pamoja. Pia napenda kucheka wakati kuna hafla za familia au sherehe kwa sababu huleta furaha na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa ujumla kucheka kuna nifanya nijisikie vizuri na kunipa nguvu ya kuendelea na siku yangu kwa furaha.

Njia nazotumia kupumzika ni mbali mbali kulingana na siku na hali. Mara nyingi napenda kwa sikiliza muziki unayonifurahisha au kutembea nje ili kupata hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine hupumzika kwa kusoma kitabu na kuangalia vipindi nikipumzika nyumbani. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki kuzungumza na kucheka pamoja. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri na kutulia. Nguo za stresi na kunifanya nijisikie tayari kwa siku inayofuata.

Mimi huangalia barua pepe mara chache tu kwa siku, mara mbili au tatu, hili nisichanganyikiwe na kazi nyingine. Hii inanisaidia kuwa makini na majikumu yangu na kuepuka kupoteza muda. Nikipokea barua muhimu ninaijibu halaka, lakini zile zisizo za dharura usihi watu hadi wakati wa mpangilio wangu. Kwa hiyo hivyo ninaweza kuzibiti muda wangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Nguvu zangu kazini ni bidii na uwajibikaji. Kila nina poekwa jukumu hufanya kazi kwa umakini na kuhakikisha imekamilika kwa wakati. Pia nina nguvu ya kushirikiana na wenzangu na kutoa msaada pale unapo hitajika. Jambo linalo saidia timu kufanikisha kazi kwa ufanisi. Zaidi hayo nina nguvu ya kujifunza haraka na kushughulikia changamoto kwa utaratibu mzuri. Jambo linalo nifanya nifanya kazi kwa ufanisi hata wakati mambo ya napokuwa magumu.